Je, unapenda kula samaki? Ndiyo, mimi hupenda kula samaki na nilianza kujua samaki nikiwa mdogo, kujua ya kwamba samaki ni aina ya chakula. Kwa hivyo, kuna siku nilianza, nikiwa mdogo, kuna mgeni alikuja kwetu, akaleta aina ya samaki ambayo ni samaki ambayo ilikandwa mzuri. Na ilikuwa inakaa kama imekatwa kikamba na imekaushwa kwa jua sana. Kwa hiyo baadaye mama alichukua akakata kata vipande vipande na akatumbukizia kwenye sufuria. Na baadaye wakati ya jioni tuliweza kula. Siku hiyo nilikuwa naona kama si kitu mzuri kuila lakini baadaye wakati niliila nilisikia ni tamu sana na sababu walikuwa wamelete samaki mingi, tuliweza kukula na tulibakisha ile ya kukula siku zingine. Tuliweza kuila samaki karibu kwa wiki mzima na niliweza kuipendelea sana. Na baadaye tena wakati tulipata trip, tuliweza kuelekea hadi ziwani ambayo kwa kilomita kama mia moja hivi. Na wakati tulienda kijiji fulani hapo. Tuliweza kupata samaki ambayo watu wamevua kwenye bahari ya Turkana. Na walikuwa wanauza bei ya chini kama shilingi hamsini ya Kenya. Na kutoka hapo ndio nilianza pia nikakula aina ya samaki tofauti tofauti. Na ile ambayo nilikuwa napenda sana ni aina ya Tilapia ambayo pia inashikwa kwenye ziwa ya Turkana. Na waliweza kuweka kwenye moto wanafry na wanafry kutumia mafuta na wanatuuzia bei rahisi na hapo sasa ndio niliweza kukula na pia nikanunua zingine mingi za kulete nyumbani. Kwa hiyo tripu yetu, tuliweza kukaa na tunaenda kulala shule ingine, fulani hapo, tulikaa siku tano na baada siku tano, tulikuwa tunakula samaki hiyo siku yote. Na baadaye sasa tukaweza kurudi tukakuja kwetu. Kwa hivyo samaki ni chakula mzuri sana, ambayo huwa na protini kwenye mwili na inaisaidia kujenga mwili. Na kwa hivyo ni bado sahizi hata nikipata samaki naagiza kutoka hio ziwa na zinakuja zinafika na mimi hula sana. Kwa hivyo samaki ni kitu mzuri sana, chakula mzuri sana wa binadamu. Na ingefaa pia we inauzwa kwa hii soko yetu sababu ile soko ambazo tuko nayo watu wanaprefer ama wanapenda kula nyama ya mbuzi. Na wengi hawatamani kula samaki. Lakini daktari anasema nyama ya samaki ndiyo mzuri zaidi kwa mwili wa mwanadamu kuliko nyama zingini. Na pia samaki wanauza bei rahisi huku kwetu sababu watu wenga hawakuli kwa hivyo wanausza bei rahisi na mimi nikipata huwa nanunuanga mingi na natumia kwangu So, pia wakati wa kiangazi tunapata samaki huwa kwa wingi sana lakini wakati wa mafuriko wakati ziwa inafurika naona kama samaki zinaanza kupotea ama wanaenda chini ya bahari sana kwa hivyo wavuvi wakiendelea ama kutafuta, kujaribu kuvua kutoka kwenye ziwa, wanakosa, sababu wamepotea, na wata itabidi waende kutumia mashua waende katikati ama mbali sana kwa bahari wakijaribu kutafuta. Na wakati wa kiangazi huwa wanakuja karibu na wavuvi huwa wanateka nyavu zao na wanaezashika ama wanapata samaki mingi sana. Na huko ufuo wa bahari ama ufuo wa ziwa, naona kazi mingi ikiendelea, wengine wanapasua samaki, wanatoa matumbo na kuanika hapo kwenye jua, na baadaye wanaweka jua idry, halafu wanapackage, wanaweka kwenye magunia na wanatuma soko za mbali. Kwa hivyo lori, ama gari kubwa inakuja, halafu wanapakia.